Wakati wa baridi kali, hasa hapa Nairobi, pale hewa hali ya hewa, inapobadilika ghafla. Mimi hujaribu kujilinda na kujitunza kwa njia rahisi lakini kwanza maana kwanza kabisa, mimi huwakikisha nimevaa nguo za kutosha. Si lazima ziwe nguo nyingi sana lakini ni muhimu ziwe nzito kiasi na zikae vizuri mwilini. Mara nyingi mimi huvaa sweta koti au shuka nyepesi haswa wakati wa asubuhi na jioni. Kwa sababu ndiyo nyakati baridi huwa kali zaidi. Pia huwa napenda kukaa ndani ya nyumba kadri inavyowezekana. Nikiwa ndani mi hujaribu kufunga madirisha mapema, jioni, ili kuzuia upepo baridi kuingia. Kama kuna pazia nzito, mimi huzitumia ila kusaidia kuhifadhi joto yenye liko chumbani wakati mwingine, mimi hulala na blanketi, nzito au hata mbili. Kulingana na baridi ilivyo. Hii hunisaidia nipate usingizi mzuri bila kuamka mara kwa mara kwa sababu ya baridi. Na upade wa chakule na vinywaji, baridi ikianza, mimi huwa napenda sana vitu moto mimi hunywa chai moto, mara nyingi, hata maziwa, asubuhi na jioni. Pia napenda supu, uji wa moto au chakula ambacho kimepikwa ikiwa bado ni cha moto. Naam, vyakula hivi hunisaidia kupasha mwili joto na kunifanya nijisikie vizuni. Wakati mwingine, hata kunywa maji ya moto pekee, manake hunisaidia sana. Baridi kali pia hunifanya nipunguze kutoka toka nje bila sababu kama sina kazi ya lazima, mimi hupenda kubaki nyumbani nikifanya mambo madogo madogo kama kusimama kizia radio ama kuangala vipindi vya TV televisheni. Hii pia hunisaidia kuepuka magonjwa kama mafua ambayo huenea sana wakati wa baridi. Zaidi na hayo, mimi hujaribu kujitunza kiafya. Kama nahisi dalili ya homa au kikohozi, mimi hujaribu kuchukua hatua mapema kama kunywa majii mengi na kupumzika sana. Kwangu baridi kila ni wakati wa kupumzika. Baridi ikiwa inakuanga kwangu ni wakati wa kupumzika. Bia za maisha na kujipa nafasi ya kutunza zaidi.

Zoea nzuri niliyo fanikiwa kujenga katika maisha yangu ni zoea ya kujipanga na kutumia muda vizuri. Haikuwa rahisi kuifikia lakini polepole nilijifunza umuhimu wake kupitia changamoto za maisha ya kila siku huko nyumbani. Nilipo gundua pkuwa muda ni kitu ambacho hakirudi tena niliamua kuanza kuthamini na kutumia kwa njia bora. Awali nilikua mtu waku ahirisha mambo, ningeamka asubuhi bila mpango maalum, nikifanya mambo kwa kubahatisha. Hilo lilinifanya nijisikie nimechoka bila mafanikio ya kweli mwishoni mwa siku. Baada ya muda, nilianza kuona kuwa hali hiyo inanirudisha tu nyuma kabisa. Nilipoanza kubeba majukumu zaidi kama kazi, masomo au kusaidia familia, nililazimika kubadilika. Nilianza kwa hatua ndogo ndogo kila jioni. Kila jioni nilikuwa nandika mambo machache ninayotaka kuyafanya kesho yake. Sio orodha ndefu bali mambo tu muhimu yanayohitajika kufanya, asubuhi nikiamka nilikuwa najaribu kuanza na kazi ngumu zaidi kabla sija choka. Zoea hii imenisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu unajua kile kinacho ningoja badala ya kubahatisha tu. Kupitia zoea hii nimejifunza pia kueka mipaka. Sio kila ombi au mwaliko ninao kubali. Hasa kama unaharibu mpango wangu wa siku. Hii haimaanishi kuwa sikubali kusaidia watu bali, mimejifunza kujiheshimu na kuheshimu muda wangu. Hilo limeleta mabadiliko mazuri katika maisha yangu hasa katika uzalishaji na utulivu wa akili. Zora hii pia imenisaidia kuwa mtu wa kuaminika. Watu wakinipa jukumu wanajua nitalimaliza kwa wakati na pia imenisaidia kujipanga kifedha kwa subabu ninapo panga muda wangu. Hata matumizi yangu yanakuwa na mpangilio. Najua ni lini nitafanya kazi kama hii na ni lini napumzika, na ni lini nita shughulika na mambo ya familia. Kwa ujumla kujenga zoea hii ya kujipanga na kutumia muda vizuri kime nifanya nijione nimekua kama mtu. Ni zoea ambayo inanisaidia kila siku na nina amini itaendelea kunisaidia hata katika hatua nyingine za maisha.

Ndio, napenda kucheza na watoto. Hasa kwa sababu hunikumbusha upande, mwepesi na wa kewili wa maisha. Watoto wanafuraha ya asili ambayo haijalemewa na mawazo mengi. Na nikika nao, hata kwa muda mfupi tu nahisi ni kama nimepumzika kiakili. Watoto wengi hupenda mchezo rahisi tu kama kukimbizana, kurusha mipira au kucheza michezo ya nyumbani na hiyo hunifurahisha kwa sababu hau hitaji maandalizi makubwa ili kufurahia ninapo cheza na watoto najitahidi kushuka mpaka kiwango chao sio kimwili tu bali pia kihisia huwa nasikiliza wanachosema hata kama kinaonekana kidogo au cha kuchekesha watoto wanapohisi wanasikilizwa hufunguka zaidi. Wanacheka kwa uhuru na wanajiamini. Hilo hunipa furaha kubwa. Kwa sababu najua nimechangia hata kujia kijogo cha katika furaha chao. Kucheza na watoto pia hunikumbusha utoto wangu. Nakumbuka siku ambazo tulikuwa tukicheza nje bila wasiwasi. Tukitumia vitu vilivyokuwepo tu. Kama mpira ya kujitengenezea au michezo ya kufikiria kumbukumbu hizi hunijia kwa nguvu ninapowaona watoto wakicheza. Kwa furaha mle nje hUnifanya nitambue kuwa furaha haitegemei vitu ghali bali uwepo tu wa muda. Zaidi ya furaha kucheza na watoto hunifundisha subira. Watoto wanaweza kurudia maswali au michezo mara mingi. Na hapo ndipo mtu hujifunza kuvumilia. Na kuelewa. Pia hunifunza kuwajibika. Kwa sababu mtoto akikuangalia anajifunza kutoka kwako. Hivyo hujaribu kuwa mfano mzuri. Hata katika michezo tu. Kihisia napata amani ninapokuwa na watoto. Kicheko chao, hunifanya nijisikie mwepesi mwenyewe. Na hunisaidia kusahau shinikizo za maisha ya watu wazima hata nikichoka, nikiwasikia wakicheka au kuniona kama rafiki wao, nguvu hurudi polepole. Kucheza na watoto kwa jumla ni jambo ninalolipenda kwa sababu huniletia furaha, hunikumbusha nilikotoka na hunisaidia kuwa binadamu mwenye huruma na moyo mwepesi na muda ambayo siupimi kwa faida bali ni hisia nzuri nao naowacha moyoni naam.

Swali la kurudi ujana hunifanya nifikirie sana. Kwa upande mmoja ndiyo, ningependa kurudi ujana, lakini siyo kwa kila kitu. Ningependa kurudi ujana nikiwa na akili na ufahamu nililo nao saa hii. Ujana ulikuwa kipindi cha nguvu nyingi. Ndiyo ndoto nyingi na matumaini makubwa, lakini pia ulikuwa na makosa mengi. Yaliyoletwa na kukosa uzoefu. Nikifikiria ujana wangu nakumbuka siku ambazo nilikuwa na muda mwingi na wasiwasi machache, nilikuwa na uwezo wa kucheka kirahisi, kujaribu vitu vipya bila hofu kubwa na kuamini kuwa kila kitu kitawezakana. Hizo hisia zilikuwa mzuri sana. Nikiwa huku nyumbani ujana ulikuwa na mambo ya kawaida kama kukaa na marafiki, kuota maisha mazuri ya baadaye na kuaminika kuwa. Juhudi kidogo tu zingebadilisha kila kitu. Huu uhuru wa mawazo ningependa kuurudia. Hata hivyo, nikitazama kwa kina, ninaona kuwa ujana ulikuwa pia na changamoto zake. Nilifanya maamuzi bila kufikiria sana matokeo yake. Wakati mwingine nilipoteza muda kwa mambo ambayo hayakuwa na maana ya muda mrefu. Nilikuwa na haraka ya maisha. Nikitaka mambo yatokee upesi bila kuelewa mchakato. Kama ningerejea ujana bila hekima ya sasa ningeweza kurudia makosa yale yale kile ningependa kubeba kutoka ujana ni moyo wa kujaribu na kutokana na tamaa za haraka. Ujana hunipa picha ya mtu ambaye hakujizuia sana kwa hofu za kushindwa. Leo kama mtu mzima kuna wakati nahesabu sana hatari na kusahau ujasiri na kuanza. Hapo ndipo najikumbusha ujana wangu na kuchukua funzo. Kwa upande mwingine napenda nilipo sasa. Ukomavu umenipa utulivu uwezo wa kufanya maamuzi kwa makini na kuelewa thamani ya muda watu wa afya na zinginezo najua sana kuwa maisha si mbio bali ni safari hilo ni somo ambalo sikuwa nalo nikiwa kijana kwa hivyo jibu langu ni hili ningependa hisia na nguvu za ujana lakini si kurudi tu kabisa nyuma napendelea kuendelea mbele nikiwa na mafunzo ya jana nikitumia hekima ya sasa na nikiheshimu safari yote ya maisha. Ujana ulikuwa mzuri lakini kukua kumeleta maana zaidi.

Kwa wangu mimi, simu yangu ninaitumia zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kwa sababu imekuwa simu muhimu sana ya maisha ya kila siku huku nyumbani. Simu si tu chombo cha kupiga simu bali ni kifaa kinachonisaidia kuendalea na shughuli nyingi bila usumbufu mwingi. Kila siku kuna jambo moja au mawili ambayo lazima nishughulikie kupitia simu. Kwanza kabisa ninaitumia sana kuwasiliana na familia na marafiki. Kupitia simu, ninaweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi au ujumbe wa maandishi kwa haraka. Hii ni muhimu wa saa kwa sababu watu wengi wako na ratiba tofauti. Simu inanisaidia kubaki karibu na wale niniwao wajali, hata kama hatuko pamoja kimwili. Mawasiliano haya hunipa faraja na hunisaidia kujua kinachoendelea kwa watu wakaribu. Pili ni naitumia simu yangu sana kupata habari za taarifa. Kila siku au kila asubuhi hadi jioni au jioni. Mimi huangalia taarifa za kawaida kama hali ya hewa habari za kitaifa au mambo yanayo tokea karibu nami. Simu inanisaidia kuwa mtu anaye endelea kujua yanayo tokea duniani na katika jamii yangu pia. Hii unisaidia kufanya maamuzi bora. Hata kwa mambo madogo madogo ya kila siku pia ninaitumia simu yangu kwa malipo na shughuli za kifedha. Hapa kenya huduma za malipo za simu zimekuwa sehemu ya maisha. Na mimi hutumia njia hizi kulipa bila kutumia pesa ya kupokea au kupokea pesa. Hii inanirahisishia maisha kwa sababu nilazima nibebe pesa taslimu kila wakati. Lakini juu kuna simu sasa. Si lazima tuibebe hivo. Tunaweza tuma na kutumiwa bila kuwa na pesa taslimu hapo. Nisalama na inaokoa muda. Wakati mwingine ninaitumia simu kwa burudani. Naweza kusikiliza muziki ama kuangilia vipindi. Ama hata kusoma vitu vinavyo nivutia. Hata hivyo, mimi hujaribu kutumia tumia pitia ya kiasi kwa burudani. Kwa sababu najua muda unaweza kupotea bila kujua. Kwa najikumbusha kuwa simu ni chombo cha kusaidia maisha si cha kunimeza kabisa kwa jumla simu ni msaidizi wangu wa kila siku inaniunganisha na watu na inanipa taarifa na hata inanirahisishia shughuli. Lakini pia nahitaji kuweka mipaka. Hili nisiwe mtu mwasimu bali nitawale kwa manufaa yake na ya maisha yangu kwa ujumla.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda zaidi ni vipindi za maigizo ya familia. Hasa vile vinavyoonyesha maisha ya kawaida ya watu na changamoto wanazo zipitia kila siku. Mimi hupenda vipindi vinavyo kuwa na hadithi za kueleweka na zinazo gusa familia, mahusiano, kazi na maamuzi ya muisha. Si lazima ziwe iwe kipindi cha kigeni au cha gharama kubwa. Ilimradi kionyeshe uhasili hapo univutia. Napenda sana hizi vipindi zinazo onyeshwa wakati wa jioni baada za shughuli za siku. Wakati huo huwa nimechoka na nahitaji kitu cha kunituliza kili. Kukaa mbele ya televisheni nikitazama kipindi chenye hadithi inayo endelea polepole. Unisaidia kupumzika na kusahau presha za siku vipindi vya haina hii unifanya nijisikie kama niko nyumbani kweli hasa nikitazama nikiwa na watu wa familia au peke yangu kwa utulivu kipindi ninacho kipenda huwa kina wausisha. Wausika ambao ni wa kawaida na wakamilifu sana. Napenda kuona wahusika, wanao kosea, wanajifunza, wanaanguka na kuinuka tena hilo. Unifanya nijione ndani ya hadithi kwa sababu maisha yangu pia ayana ukamilifu. Wakati mwingine hadithi ya muhusika fulani hunikumbusha hali nilio pitia au ninayoiona kwa watu ninao wajua. Hapo ndipo kipindi kinakuwa kinakuwa zaidi ya burudani na kinakuwa funzo. Pia napenda hizo vipindi, vinavyo gusa maadili, kama heshima, umilivu, upendo na uwajibikaji. Si kwamba nataka kuharibi, nataka kuhubiriwa, lakini napenda kuona ujumbe mzuri, kukiwasilishwa kwa njia ya kawaida. Ini muimu sana katika jamii yangu, ambako familia na mahusiano bado na nafasi kubwa sana katika maisha ya watu. Kuna wakati pia napenda vipindi vya habari au mjadala. Lakini si kila siku hivyo. Kipindi cha maigizo kinabaki kuwa changu langu kuwa kwa sababu hunipa mchanganyiko wa burudani na hisia. Na hunifanya niche kidogo nikifiria kidogo na wakati mwingine nijifunze bila kulazimisha. Vipindi hivi kwa mara mingi. Mimi huziona kwa televisheni yangu bora ili naituwa citizen na kwa mara nyingi zinaonyeshwa saa moja na dakika thelathini na tano jioni saa moja jioni na dakika thelathini na tano kila siku saa ikifika wakati huo usiku mimi hukaa mbele televisheni yangu pamoja na familia tunanza kuona izo vipindi zote kwa moja.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi upenda kufanya mamba madogo, madogo ambayo, unisaidia kupumzika na kuendelea na siku bila kuchoka. Kwa kawaida napumzika kidogo, nikikaa sehemu tulivu pale ofisiini, na ama nyumbani. Hii si lazima iwe kulala. Lakini, ni muda wa kupumzika harakati na kuruhuzu mwili au akili kupumzika. Nikifanya hivyo, ninarudi kwenye shughuli zangu nikiwa na nguvu kidogo zaidi, au nikiwa na akili safi pia. Mara nyingi napenda kula kitu kidogo cha mchana kama ugali kidogo na mboga, ama chapati na maharagu. Chakula cha mchana si lazima kiwe kikubwa. Lakini ni muhimu ili nisikie nguvu. Nikila, mimi hupitia pia muda kidogo. Nikitazama watu wanavyopita au, sigiliza sauti za kawaida zinazozunguka. Mahali nilipo. Hii unifanya nijisikie nimerahisishiwa na maisha. Hata kwa muda mfupi. Pia, wakati mwingine napenda kutumia muda huu kutembea kidogo. Hii ni muda hasa ikiwa, nimekaa kwa muda mrefu. Kutembea, kuna saidia kuondoa uchovu wa mwili na kunifanya nijisikie, machozi au misuli imenyoshaa imenyoshaa. Njia hiyo, pia, unisaidia kupumua hewa safi hasaa, ikiwa kuna dirisha la kufunguliwa au kutoka inje kidogo. Wakati wa mapumziko ya mchana pia, marachache, napenda kusoma au kusikiliza habari. Si kitu kigumu sana labda ni taarifa fupi tu za maisha. Mbadi za kitaifa na hata maandiko madogo ambayo yananifuraisha. Hii unisaidia akili kushughulika na, kitu kingine badala ya kuendelea kua na mawazo yasio na mpangilio. Kwa kifupi, mapumziko ya mchana kwangu ni muda wa kupumzika, kuraisisha mwili na akili na kujiandaa kwa siku yanayofuata. Sio muda wa mambo makubwa, lakini, umuhimu sana ili siku iwe na usawa. Uwa hunisaidia ndo nisisikie, kuchoka na hata kushindwa kumaliza majukumu yangu ya ufanisi.

Kwa mimi binafsi, mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna heshima, ushirikiano, usafi na mpangilio. Si lazima mahali pa kazi liwe la kifahari au kubwa, lakini ni muhimu kuwa pale ambapo. Kila mtu anajisikia huru kufanya kazi bila hofu au. Pressure zisizo na za lazima kwa mfano nikiona wenzangu wanaheshimiana. Wanashirikiana bila kuonekana kuwa wanapambana kwa maslahi yao pike. Nahisi motisha kufanya kazi vizuri. Hii hunifanya nitake kujua kuja kazini kila siku na moyo mzima. Pia mazingira mazuri ya kazi yanajumuisha mawasiliano wazi na ya heshima. Nikijua mambo yote yanayo husiana na kazi zangu na malengo ya kampuni. Siyogopi kuuliza maswali yao kutoa maoni yangu. Hapo mtu hunisikia kuwa sehumu yangu ya kazi ni muhimu na hivyo kujituma kwa bila zaidi, bidii zaidi. Kosefu wa mawasiliano au wenzio kuwa na dharau. Unifanya nishindwe kufanya kazi vizuri. Hata kupoteza motisha usafi pia nikipengele muhimu sana. Nikiona ofisi au sehemu ya kazi ni safi. Yenye ipangwa na kila kitu kiko mahali pake nahisi amani ya kufanya kazi. Kuta safi, mezani ilivyo pangwa vizuri na vifaa vilivyo katika hali nzuri. Narahisisha kazi na pia unafanya mtu ajisikie huru na salama. Sehemu zisizo safi au chafu ubeba uchovu wa akili hata kabla ya kuanza kazi. Zaidi na hayo, msaada kutoka kwa viongozi na wenzako ni muhimu, nikijua kuna mtu wa kunisaisha au kushirikiana na mimi pale ninapokosa kuelewa jambo falani, ninauwakika wa kufanya kazi vizuri. Mazungomzo ya mara kwa mara na maoni ya kujenga unifanya nijisikie kuwa niko sehemu ambapo kila mtu ana dhamani yake. Mazingira mazuli ya kazi ni yale yanayojenga heshima. Ushirikiano na kwa ujumla mawasiliano bora. Hata usafi na mpangilio. Nikiona haya yote ya hapo mimi huisi niko na motisha na akili yangu inajituliza na mwili wangu unafanya kazi kwa ufanisi kabisa. Hii inafanya kazi isiwe lazima isiwe lazima hii but bali iwe ni burudani lakini inakuwa rahisi yenye furaha na yenye matokeo mazuri.

Kumbukumbu mzuri ninayo ikumbuka kutoka utotoni, ni ile ya asubuhi za jumapili nilipokuwa mdogo. Nikiketi mezani na familia yangu, nikila chai ama uji. Hii ilikuwa kawaida nyumbani kwetu hapa nyumbani, lakini kwangu ilikuwa zaidi ya kawaida tu. Ilikuwa ni muda wa furaha wa upendo na amani. Nikikumbuka asubuhi hizo, hisia ninayo pata ni utulivu na furaha ya kweli. Nyumbani tukila pamoja tunazungumza juu ya mambo madogo madogo za maisha. Tukicheka pamoja na mara nyingine tunashiriki mpango ya siku. Hilo lilinifanya nijisikie salama na kupendwa. Kumbukumbu pia hiyo pia inahusiana na kutembea na marafiki kwa shauku za utotoni hasa kucheka nje hadi mchana, ukiwana furaha. Tulikuwa tunacheza micheza raisi, tukikimbizana, tukiruka, na tukimbiliana, tukikimbilia mlima midogo midogo au mbugu la jirani. Wakati huo, kila kitu kilionekana raisi na furaha ilikuwa ya asili bila ufu na masharti. Hizo siku hazikuwa na presha za shule au majukumu za nyumbani, ilikuwa ni muda wa kuwa huru na kuwa na furaha bila sababu kubwa zaidi. Pia nakumbuka wakati wa sikukuu na sherehe za familia, kama krismasi au sherehe za harusi za ndugu. Familia mzima ilikuwa ikikusanyika, tunacheka, tunacheza na kula pamoja. Hizo kumbukumbu zimenisaidia sana, kuunda hisia nakamana ya familia na urafiki. Nikiwa mtu mzima, napoona hizo kumbukumbu inanikumbusha jinsi ni muhimu kuweka kwenye uhusiano wa karibu na wale unaowapenda. Kila nikikumbuka utotoni hisia ninayopata ni mchanganyiko wa furaha. Chauku upande, upendo na utulivu. Kumbukumbu pia zimenisaidia kuwa mtu wa heshima mwenye thamani ya familia na kuzingatia furaha ndogo ndogo za kila siku. Zinanifundisha pia kuwa maisha ni mchanganyiko wa majukumu na furaha. Na ni muhimu kuzingatia mambo madogo ambayo ufanya tuwe na furaha.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni moja ya mambo ambayo yameniacha na alama kubwa moyoni mwangu. Haikuwa kazi ya kulipwa, lakini ilinipa kitu cha thamana sana kuliko pesa. Ambacho ni hisia ya kuridhika na kujua kuwa nimechangia maisha ya mtu mwigine hata kwa njia ndogo. Kazi ya kujitolea niliyofanya ilikuwa katika jamii ya kawaida hasaa kusaidia watoto na familia zilizokuwa katika mazingira magumu. Tulikuwa tunasaidia kwa mambo rahisi kama kusafisha mazingira na kusaidia watoto katika masomo yao, yao hata kukaaa nao na kuwasiliana. Haya yalionekana kama mambo madogo lakini kwa wale waliokuwa wanayapokea yalikuwa na maana makubwa sana. Nilijifunza kuwa si kila msaada lazima uwe mkubwa au wa gharama ili uwe wa thamana nilipo anza kazi hiyo sikujua vizuri ningeweza kuhimili au kukaa ama ningefanya vizuri lakini kadri siku zilivyoendelea nilianza kuona mabaliliko madogo. Watu walikuwa wakifurahia kuniona. Walikuwa huru kuniambia matatizo yao na hata walionekana kuwa na matumaini zaidi. Hapo ndipo nilitambua kuwa uwepo wa mtu mwenye nia njema unaweza kubadilisha hali ya mtu kihisia na kisaikolojia. Kazi ya kujitolea ilinifunza unyenyekevu na niliona hali halisi ya maisha ya watu wengi. Nikagundua kuwa mambo ambayo mimi huchukulia kuwa ya kawaida kwa wengi ni ndoto hilo lilinifanya nithamini zaidi kile nilicho kuwa nacho na kupunguza malalamiko yasiyo ya lazima. Pia ilinifuza subira na kusikiliza kwa sababu wakati mwingine watu hawaitaji suluhisho la haraka bali wanahitaji mtu wa kuelewa. Kihisia kazi ya kujitolea ilinijenga nilijifuza kushiriki na watu tofauti tofauti kufanya kazi bila kulazimishwa na kujitoa bila kutarajia kitu hata ilinisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Kazi ya nyumbani na kwa sababu nilianza kuwa na mtazamo mpana zaidi kwa maisha kwa ujumla kazi kufanya kazi ya kujitolea ilikuwa uzoefu mzuri sana kwangu. Ilinifanya nijione kama sehemu ya jamii ikanifunza kuwa kila mtu ako na jukumu lake na ikanidhibitishia kuwa kusaidia wengine hata kidogo. Kunaweza kuletea mabadiliko makubwa. Nijambo ningependa kuendelea kufanya kadri ninavyo pata nafasi.

Mimi kwa mara mingi sikuangi mtu wa kununua vitu tu kila mahali na vitu visivyo na faida kwangu ninapenda kununua vyakula zaidi hasa vile vinavyohitajika nyumbani kila siku. Ni kwa sababu chakula ni jambo la msingi sana katika maisha. Na napata furaha ku nikihakikisha kuwa nyumbani kuna mahitajia ya kutosha. Ninapokuwa sokoni au madukani, hunipa amani kuona nafaka mboga matunda na vitu vingine muhimu viko tayari. Hii hunifanya nijisikie nimejitunza na pia nimewatunza wale ninaoishi nao napenda sana kununua vyakula vibichi kama mboga na matunda. Kwangu kununua vitu hivi ni zaidi ya shughuli ya kawaida. Ni kama uwekezaji katika afya yangu, nikiona nyanya safi sukuma wiki mzuri au matunda yaliyo iva vizuri nahisi nimeridhika. Huku nyumbani sokoni kuna uhai fulani, unaofanya ununuzi wa chakula uwe wa kuvutia. Mazungumzo na wauzaji na kuchagua bidhaa mwenyewe na kuonekana ubora wako. Hunifanya nijisikie nimeunganishwa na maisha ya kawaida ya jamii. Mbali na chakula pia napenda kununua vitu vya matumizi vya nyumbani. Hivyo ni kama sabuni vifaa vya usafi vidogo vidogo vinavyorahisisha maisha ya kila siku. Napenda kununua vitu vinavyodumu na ambavyo vinanisaidia kuishi kwa mpangilio. Sio lazima viwe vya gharama kubwa Ilimuradi viwe vya maana na vitu mingi kwa muda mrefu. Mara chache napenda pia kununua nguo lakini si kwa ta isiwe ya bei ya juu. Napenda kununua nguo lakini kwa tahadhari. Sipendi kununua pupa pupa au kwa kufuata mtindo tu. Napenda nguo za kawaida zinazo faa mazingira ya hapa na ambazo zinaweza kuvaliwa kwa muda mrefu. Nikiona nguo ambayo ni rahisi ni safi na inaeza kaa vizuri. Hapo naweza kuamua kuinunua. Kwangu ubora wa muhimu ni kuliko wingi. Kwa ujumla ninapenda kununua vitu ambavyo vinaongeza dhamana katika maisha yangu na ya watu walio karibu nami sipendi ununuzi wa mazoea au ya kujionyesha. Kila ninaponunua kitu, mimi hujiuliza kama kitakuwa ya faida halisi kwangu hiyo imenisaidia kuwa makini na matumizi yangu ya kuthamini kile nilicho nacho.

Kwa mimi, wikendi ni muda mzuri sana wa kupumzika na kujiandaa kwa wiki ijaye. Kwa kawaida jumamosi na jumapili zinakuwa tofauti kidogo kulingana na mahitaji ya kila wiki. Lakini kuna mambo ambayo huwa ya kawaida kwangu kila mara. Kila jumamosi, mimi huwa napendelea kuamka mapema kidogo, lakini kwa utulivu bila haraka. Mara nyingi napenda kunywa kahawa ya moto wa asubuhi nikiwa nikipumzika kidogo na kufikiria mipango ya siku. Hii ni sehemu ya tabia yangu ya wikendi kwani hunipa nguvu kidogo na kuanza siku bila mawazo mengi. Baada ya hapo mara nyingi mimi hufanya shughuli ndogo ndogo za nyumbani kama kusafisha chumbani, panga manguo au hata kuosha vyombo. Kwa kawaida staki kuwa mkali sana. Lakini napenda kuona kitu kila kitu kipo katika mpangilio. Hii hunifanya nijisikie niko tayari na akili safi. Mara nyingi baada ya hapo napenda kutembea au kutoka nje kidogo. Labda kuenda sokoni au kutembea barabarani kuangalia watu na hali ya mazingira. Mara nyingi nikona nikiona fursa huwa naonana na marafiki wa karibu au familia. Tunakaa pamoja tunazungumza mambo madogo madogo ya maisha. Kucheka na wakati mwingine kunywa kikombe cha chai au kahawa pamoja. Hizo saa za kuzungumza na kushirikiana na ni muhimu sana kwangu. Kwa sababu hunirusu kuunganishwa na watu ninaowapenda jumapili mara nyingi hupendeza zaidi kwa sababu ni siku ya kupumzika kweli. Napendelea kusoma kitabu, kuangalia kipindi cha televisheni, kinachonivutia au hata kupumzika tu kwenye kitanda bila kufanya lolote kubwa. Hii ni nafasi ya kuondoa uchovu wa mwili na akili baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Wakati mwingine, jumapili hupita nikiwa na familia. Tukila pamoja na kushirikiana mawazo ya wiki inayokuja. Kwa ujumla, wikendi kwangu ni changanyiko wa kupumzika na kufanya shughuli ndogondogo, zinazoongeza thamani. Si lazima kufanya mambo mingi sana. Kwa kawaida napendelea kuwa na mpangilio rahisi, unaonipa amani. Wikendi ni muda wa kujijali, kushirikiana na watu wa karibu na kupata nguvu ya kuendelea na kazi na majukumu ya kila siku. Ni muda wa furaha ndogondogo, utulivu na utunzaji wa mwili na akili.

Mimi napenda kununua vitu katika maeneo ya kawaida ambayo yanaeleweka na yanahisi kuwa ya karibu na maisha ya kila siku ya hapa nyumbani. Sipendi sana sehemu za gharama kubwa au zile ambazo zinakufanya ujiskie kama hufai kuwa hapo. Napenda mahali ambapo ninaweza kuzungumuza na muuzaji kuuliza maswali na hata kujadiliana bei kwa heshima. Kwa vitu vya chakula napenda sana sokoni au kwa wauzaji wa karibu. Sokoni napata mboga mbichi, matunda na nafaka kwa bei nafuu na kwa ubora mzuri. Pia napenda kununua kwa watu ninaowazoea kwa sababu kuna uaminifu. Muuzaji akikuona mara kwa mara, anajua unapenda nini na hata anakuchagulia vitu vizuri. Iyo hunifanya nijiskie kama sehemu idini, si mteja tu anayepita. Kwa vitu vya matumizi ya nyumbani, mara nyingi napenda kununua madukani ya jirani. Hapa napata vitu muhimu bila kusafiri mbali. Maduka haya hunisaidia sana kwa sababu hata nikikosa pesa taslimu kuna watu, kuna wakati muuzaji anaweza kunielewa na kunisaidia. Hii ni hali ya kawaida katika maisha ya kila siku ya watu wengi hapo kenya. Na inanifanya nione thamana ya mahusiano ya kijamii. Kwa nguo na vitu vinavyohitajika kuchaguliwa kwa makini na napenda kuenda katika katikati ya mji au masoko makubwa ya wazi. Hapo napata chaguo nyingi. Na ninaweza kulinganisha bei ya inaubora. Sipendi kununua kwa haraka. Napenda kuangalia vizuri. Kugusa kitambaa na kuhakikisha kinafaa. Hata kama inachukua muda, napenda kufanya uamuzi nikiwa na uhakika. Kwa jumla, napenda kununua vitu mbali mbali ambapo pananionyesha uhalisi wa maisha. Siangalii sana hali ya sehemu, bali urahisi ya bei. Na jinsi ninavyohudumiwa. Ununuzi kwangu si tu kupata kitu, bali ni sehemu ya maisha ya kawaida. Mazungumzo na hata kujihisi nimeunganishwa na watu wa mazingira yanayo yanayonizunguka ninaponunua kitu.

Juisi ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa safi. Hii si kwa sababu ya umaarufu tu, bali ni kwa sababu inakaa kwenye ladha halisi ya matunda. Si tamu hata sana wala si kali sana. Kile ninapoikunywa juisi ya machungwa safi, nahisi mwili unanukia upya na pia akili hupumzika kidogo. Ni kama kila tone linaongeza nguvu kidogo na furaha ya ndani. Napenda juisi hii hasa asubuhi baada ya kuchukua chakula kidogo au kama sehemu ya kifungua kichwa changu. Inanipa hisia ya kuanza siku vizuri, ni kama mwili unapewa motisha kidogo. Hapa nyumbani mara nyingi juisi hii hupatikana sokoni au madukani ya matunda na napenda kuinunua juisi hii iliyotengenezwa mara moja. Si ile inayopakwa, inayopakiwa kwenye chupa kwa muda mrefu kwa sababu ladha halisi ya matunda hupotea. Juisi ya machungwa pia hunikumbusha wakati utotoni, na asubuhi na mapumziko au sikukuu. Wakati familia ilikuwa imekuwa imekusanyika mezani, tukinywa juisi na kula kifungua kinywa au chakula cha mchana. Hisia ya usalama, furaha na umoja, huja pamoja na ladha ya juisi hiyo. Kwa kweli, hiyo kumbukumbu hunifanya nijisikie furaha. Kila ninapopata juisi ya machungwa. Pia mara nyingi napenda kuchanganya juisi ya machungwa na juisi ya tikiti, maji au zingine ili niwe na ladha tofauti kidogo. Hii hunifanya niwe na hisia mpya kila ni kimia, na bado ni juisi ya asili yenye afya na ladha nzuri. Kwa kifupi, juisi ninayoipenda ni ile inayoleta furaha, ladha safi, na kumbukumbu nzuri, na pia yenye haijapakiwa kwa machupa yenye imekawia kwa muda mrefu. Inanifanya nijisikie nimerahisishiwa nikiwa na nguvu kidogo na pia na hunisaidia kukumbuka nyakati nzuri za maisha za nyumbani na utotoni.